Mimi, tukianza hapo kwa story ya nyama, tuanze kwanza na kuku. Kuku hiyo ni nyama mimi sipendi kabisa. Sasa hiyo nishatoa kwa list. Najua watu wengi sana wanapenda kuku lakini mimi sipendi kuku hata kidogo. Na mimi pia sikulangi kuku. Sasa nyama yenye napenda, unajua sasa huwa inadepend, inadepend from time to time, na pia venye mwenye amepika. Sasa tuseme mimi nyama zenye mi huwa nazirank juu sana, ni fish, nyama ya samaki, na beef, nyama ya ngombe, unaona? So hizo ndomi zi huzirank sana. Na hii samaki, saa zingine, samaki napenda, sipendi zile samaki fresh, unaona? Sipendi samaki fresh. Na pia nyama kuna saa zingine nyama flani yenye imepikwa ya beef huwa sipendi. Sasa tuseme hapa tukienda kwa nyama yenye napenda zaidi. Tuneza naeza chukua mbili zenye acha nichukue kwanza mbili zenye zi nazirank juu halafu nitachukua moja. Sasa ile nazirank kabisa juu kwanza ni samaki. Nyama ya samaki na nyama ya ngombe. Izo ndo za kwanza za pili nazirank juu. Sasa hizo nikianza na izo. Tuseme mimi, kitu yenye naeza penda sana vizuri. Nikipata beef yenye imekuwa marinated vizuri. Beef yenye imechomwa vizuri. Iyo ndo mi naeza chukua sasa kabisa hata kushinda samaki So mi naeza sema nyama ngombe. Ndo hiyo mi napenda zaidi. Bora ikuwa imepikwa vizuri. Unajua kuna styles mingi mtu anaeza pika. Lakini kitu mzuri na beef iko na, iko na stingo mingi za kupika. Unaeza pika in many styles and in many ways sasa hiyo beef, ikuwe marinated vizuri, alafu ikuwe grilled, unagrill hapo, unachoma hapo vizuri. Iyo inaeza kuwa mzuri sana. Kwanza, kuna zingine unaeza pika saa zingini kama mishkaki, inatoka inakuwa vizuri. Iyo nayo, mi napenda pia sana. Alafu, saa zingine, oke, kitambo, kuna pork saa zingine nyama ya nguruwe. Nyama ya nguruwe mimi, sijakula sana. Iyo sijakula sana. Sasa siezi sema iyo napenda sana. Lakini pia kuna venye ilikuwa nyama ya nguruwe ilikuwa tamu. Lakini mimi sasa yenye naeza sema tu vizuri vizuri yenye napenda sana. Ni hiyo nyama ya ngombe. Na hiyo nyama ya ngombe ipikwe vizuri. Kama unapika usipike na nini. Na supu mingi tu sijui ikae aje. Kama umechoma tu kienyeji kienyeji. Apana. Nataka beef yenye mtu amepika vizuri amemarinate. Na isikuwe na pili pili. Ju mi si mtu wa pili pili sasa unapika hiyo beef unamarinate vizuri. Na ikuwe na hizo flavors vizuri vizuri. Beef kama steak tu hivi. Iyo nami inanibamba sana. Nyama ya ngombe.

Mimi kazini ninafanya kazi ya digital marketing. Na katika kazi yangu, vile ambavyo naboresha michakato ya kazi ni vile ambavyo natumia saizi natumia AI. Kwa sababu kama vyenye sisi wote tunajua AI ni teknolojia ambayo imetokea. Na pia inaendelea kukua So, AI katika digital marketing natumia kutengeneza video. Natumia kutengeneza flyers, posters. Natumia kutengeneza pia posts ambazo nikisha Eka Ninapost uko katika social media uko Facebook, Instagram na mahali pengine popote So, kile ambacho nimetumia sana kuboresha kazi na michakato ya kazi ni kwa kutumia teknolojia ya AI.

Sasa wazee wangu mahusiano ambayo mimi ninayo nao ni, wengi wao ni wakubwa wangu katika kazi. So utapata most of the wazee wenye mimi na interact nao ni my bosses. Na kuna wengine ambao ni mentors. Sasa wengine wananifunza venye nafaa kufanya vitu, wananipea guidance, na pia wananipea tu career path. Na pia life path za venye ninaweza fanya vitu. Sasa wengine hao ni mentors. Alafu nikona wazee wengine kwa familia yangu tuseme sasa hao ni familia. Sasa tuseme watu kama kina uncles zangu na babu yangu. Hao pia ni kama mentors na pia hao, ni kama wazazi kwangu.

Mimi huwa mtu mwenye niko open-minded. Sasa maoni kutoka kwa watu, ita depend ni ya watu mimi kwa au ni nani kwangu. Na pia, unajua kuna maoni ambayo ni mazuri na kuna yale maoni ambayo ni mabaya. Maoni mengine yanataka kukufunza na kuna yale maoni ambayo yanataka kukuweka chini. Either mtu anaona unafanya vitu vizuri kumshinda na kupea maoni ambayo anataka kukushusha chini. Sasa kila siku mimi maoni nikipewa kwanza nasikiza ambacho huyo mtu anasema. Hayo maoni ambayo mtu anatoa ni ya kunisaidia ama anaongea kwa sababu ya kukuwa na tuseme udhaifu fulani ya mwenyewe. Unaona, nazingatia hayo mawili. Na mimi lazima ntaskiza maoni. Ukinipa maoni yako hata kama ni ya kutokana na udhaifu yako we mwenyewe, nitayasikiza. Na kama yanaeza nisaidia, bado nitayazingatia katika maisha yangu.

Sasa muda wangu wa bure mimi sana sana. Tuseme kama ni burudani, nitatumia burudani maybe kuwatch videos kutoka YouTube. Nipitie huko X, Twitter, Facebook, niangalie vile vitu vinaendelea. Niongee na marafiki na wazazi pia kutumia simu. Na pia nikiwa na wakati mzuri sana pia naeza mtembelea mzazi. Halafu pia, kuna masaa yale ambayo pia mi mwenyewe natumia hayo time yangu ya free. Kufanya biashara zangu za kando kwa sabu natengeneza pia application sasa mimi hutumia muda wangu wa bure kutengeneza pia application yangu kama sitangamani na marafiki na wazazi ama kujipea burudani tuseme kutazama vipindi mimi hutengeneza application yangu personal project yangu sasa sasa natengeneza tu halafu nendelea na vitu zingine.

Kampuni ya teknolojia ambayo mimi na iamini ni X Twitter ile ambayo Elon Musk alitengeneza. Sasa ukiangalia X vinye inafanya vitu. Vitu mingi huko haziko censored kama ukiangalia venye watu wengine hufanya kwa hizo apps zao. Na ukiangalia Twitter pia kuna freedom of expression. Mtu anaeza ongea kile ambacho anataka na pia uko kuna hiyo ruhusa ya kutoa maoni yako bila kuogopa ati account yako ita kuwa blocked ama utapata any form of tuseme of bad utakuwa bad unaona kitu kama hiyo.

Mimi napenda kutazama michezo. Ndiyo kuna zile masaa ambazo mi hucheza, sasa tuseme kama kucheza video games. Hizo mimi hucheza saa zingine, halafu pia kuna zile masaa ambazo nilikuwa nacheza football. Nacheza football, ile tu kujiburudisha. Lakini kwa sasa mimi upenda kutazama michezo. Tuseme naeza kaa nyumbani, ni watch football venye watu wengine wanacheza huko kwa runinga. Halafu pia saa zingine kwa uwanja tu pia naeza enda kwa uwanja wakati wa mechi pia nione venye mechi inaendelea watu wakicheza lakini mi mwenyewe kucheza maybe kucheza tu tuseme sahizi ni video games video games tu ndo naeza cheza.

Ee michango mimi utoa na sadaka pia kuna masaa ambazo mimi hutoa lakini kwa saizi kuna venye nimekawia bila kuenda ka nisani tasa sadaka sija toa toa lakini michango mimi utoa nikiwa na pesa michango nitatoa tuseme kwa harusi kwa matanga jambo lolote ambalo linafanyika kama kuna mchango inafanyika na niko na hiyo pesa nitatoa.

Ndiyo, nimetembelea ziwa na pia nimetembelea mto. Sasa, nimeenda katika nimetembea ziwa Victoria, nimeenda Lake Victoria, nimeenda Lake Nakuru pia. Hayo ndio maziwa mawili ambayo nimetembelea. Alafu, in terms of mto, mto nimetembea kwa mito mingi. Nimetembea nzoia, nimetembea tana, nimetembea mpaka huko, kunaitwa, huko, kwa athi falls uko hivo. Pia nimeenda uko Sa mito nayo nimetembea kwa mito mingi sana. Na pia ata kwa maziwa pia nimetembelea maziwa mengi sana. Nikapanda boti. Nika sikia venye ziwa na mito ziko zote.

Mandhari nzuri ambayo nimeona, sasa hiyo ilikuwa last year, elfu mbili na ishirini na nne. Nilienda Nanyuki, na Nanyuki kuna mahali panaitwa Tafaria, Tafaria Castle, huko Nanyuki. Na huko kuna mandhari mengine mazuri sana, ukiwa huko hata kuna venye unaezaona Mount Kenya. Alafu mandhari huko ni mazuri, the vegetation, vitu venye vinakuzunguka ni green, kuna milima, kuna kibaridi pia lakini mandhari huko ni mazuri sana. Unaona milima, unaona misitu huko, alafu pia kuna mali hata unaezaona Mlima Kenya, unaezaona Mount Kenya ukiwa huko pahali pengine.

Katika jami yangu mimi ushiriki kwa kufanya kitu inaitwa SDG4, Saa SDG4 ni about, inaitwa quality education. Watu wapate elimu ambayo ni bora, unaona? Saa kwa hii SDG4 kuna ata ile. Application inatengeneza mimi mwenyewe. Ninafanya vitu zenye zinaweza, saidia SDG4 ikuwe nzuri. Sa hapo tunasaidia watoto ambao hawana fees, at least wapate venye wanaezaenda shule. Alafu pia, si kuenda tu shule. Mtu haende shule na apate quality education, quality education in a way that, aende na asome kile kitu ambacho kina align na kile ambacho anataka kufanya, in the future. Kama mtu anataka kuwa daktari, aanze kujifunza jinsi ya kuwa daktari mapema. Engineer aanze kujifunza vyenye anaeza kuwa engineer ya mapema, sasa mimi utembea nikifunza wanafunzi kuhusu mafunzo ya shule, na umuhimu wakufocus. Na venye unaeza kuwa a profession na skills zenye unasomo ukiwa shuleni.

Timu ya michezo ambayo mi nafuata ni Manchester United. So, mimi hupenda Manchester United kwa sababu tangu nikuwe mdogo, nimekuwa shabiki wa Manchester United. Alafu pia nimefuatilia michezo yao mingi, nimejua wachezaji wao wengi. Na pia mzazi wangu, baba angu pia, nilipata ye akiwa shabiki wa Manchester United. Sasa pia mimi niliingia tu, akani introduce kwa Manchester United.

Juisi ya matunda ambayo mi napenda mi napenda juisi ya maembe. Na kitu ambacho kinafanya mi napenda maembe pia ni kwa sababu tu ya io texture. Ndiyo io texture ya juisi ya maembe pia inakuanga ni kama iko na some form of thickness. Saa iyo ndo mi napenda. Na ukitoka kwa juisi ya maembe maybe orange kidogo ama pineapple. Lakini ile napenda sana ni ya maembe.

Sasa aina mziki ambayo mi napenda, kwa sasa naeza sema kuna zile gospel ambazo mi napenda. Si zote lakini nitataja ile moja ambayo mi napenda. Sasa ii gospel ambayo mi napenda napenda zile gospel ambazo zinakaa ni kama ni worship but pia zinakaa ni kama ni praise na ni zile mostly ni za watu wenye ni outsiders, outside Kenya. Let's say wimbo zenye zinaeza kufanya ukakuwa calm, wimbo zenye zafanya uka cool, hizo gospel. Sasa kama kuna moja inaitwa, they will be done ya Hillary. Kuna mwenye aliimba anaitwa Hillary, they will be done. Sasa wimbo kama hiyo, mimi napenda hiyo. Na pia kuna zingine kama hizo zenye, mimi napenda. Sasa muimbaji mwenye hiyo wimbo ni Hillary na yeye ni mmoja. Lakini kuna wimbo za bendi, saa tuseme kama bendi kuna bendi kama Hillsong. Sasa Hillsong pia, kuna wimbo zao zenye mimi napenda. Kuna mwingine anaitwa kuna za Hillsong, kuna za Elevation Worship. Kuna mwingine anaitwa For King and Country. Zile wimbo zao za Gospel izo ndo mimi na napenda, napenda kuzisikiza. Sasa wakati ambapo mi nazisikiza Mi huzisikiza, miziki zao tuseme saa zingine nikiwa nafanya kazi kwa nyumba. Naeza eka sauti kidogo ya izo wimbo nikifanya kazi. Nikisikiza saa zingine tutuseme nikifanya kazi kwa nyumba ya kuclean ama ya kazi ya ofisi lakini niko nyumbani. Ama tutuseme napanga vitu. Ama napika. Naeza kuwa nikifanya hivyo. Nikisikiza mziki. Tuseme pia nikiwa saa zingine natembea uko nje. Ama niko kwa gari naenda kazini. Ama narudi nyumbani. Ama nafanya tu mazoezi. Pia naeza kuwa nafanya hivyo niki nikisikiza wimbo Alafu Nasikia jinsi gani mziki nausikiza wimbo wangu. Naupenda. Sasa tuseme nikisikiza hizi nyimbo. Kuna masaa ambazo Mood yangu inaeza kuwa iko chini sana. Na nikizisikiza na feel ni kama nakua uplifted. Nakua uplifted. Tuseme kama nilikua nime lose motisha kiasi. Kuna vyenye inaeza rudi ndio. Sasa zinanipeanga motisha. Na pia zinanipea some push. Alafu saa zingine hizo gospel Nikizisikiza Zinafanya natulia. Naacha kukua na worries ndio.

Sasa mchezo ambao mi napenda kucheza ni futiboli. Na ninapenda kucheza na pia kutazama. Sasa hii mchezo kama futiboli yenye tuseme kama ni kushiriki kuicheza ndiyo mimi naeza cheza na mimi napenda. Tuseme kama ni kucheza naeza cheza tuseme front. Lakini napenda kuitazama. Sasa kitu inafanya napenda kutazama futiboli ni kwa sababu pia mimi mwenyewe niligrow. Na nika introdusiwa kwa football na mzazi wangu na babangu. Naye alikuwa anapenda kuona mpira. Kucheza kuwatch mpira. Sasa pia mimi nikaingia kwa hiyo system ya kupenda kuwatch mpira. Sasa hiyo ndo inafanya napenda kuitazama kuona hii mchezo. Halafu mchezo ya kushangaza yenye nishai watch. Sidhani kama nishai shangaa. Lakini nakumbuka kuna mchezo mmoja. Uko around elfu mbili na kumi. Sijui kama ninakosea ama niko sawa. Lakini ilikuwa around elfu mbili na kumi. Na nakumbuka. Mchezo kuna Manchester United walikuwa wanacheza against Arsenal. Na nakumbuka Manchester Walifunga Arsenal mabao nane kwa mbili. Hiyo ndo mchezo ambao naeza sema ilikuwa Out of the ordinary. Walifunga Arsenal mabao nane. Na arsenali wakafunga mbili So, mahali ambapo napenda kutazama mchezo tuseme tu ni nyumbani kwa runinga. Kwa sababu mimi mwenyewe si, huwa siendi klabu. Sasa mimi hushinda tu nyumbani, naeza watch kwa TV. Ama niende kwa rafiki, ama niview tu na familia. Lakini kwa klab, siendangi kwa klab. Halafu, wakati natazamahii michezo huwa nasikia tu vizuri kwa sababu inakutoa akili huko kwa nini? Kwa mambo ambayo yanaendelea kwa hiyo saa. Unaacha kazi kando, unaacha stress zingine kando, unafocus na na mpira, unawatch football.

Mwezi wa mwaka ambao mimi napenda sana ni disemba, kwa sababu disemba unaezapata mwaka inaenda kuisha na unareflect back. Unaangalia venye mwaka imekua, unajikumbusha zile tuseme new year resolutions zenye umefanya unaona gani umeachieve, gani huja achieve. Alafu pia kuangalia tu kama mwaka imesha disemba, nile inakukaa, inakufanya, unareflect. Hata kama kuna zile vitu hazijenda venye ulikuwa umepanga, lakini unaona zile zenye, haukuwa umepanga na ukafanya na zikakuwa successful. Kwa sababu disemba, alafu pia disemba kuna ile familia, sasa inakuja pamoja, kila mtu anakuwa pamoja. Hata wale wenye walikuwa mbali, pia wanaeza pata saa, wakuje mkuwe pamoja. Hata hii ndo inafanya disemba, inakuwa nzuri sana.

Mahali pazuri ambapo nishawahi safiri neweza sema ni Kisumu. Ndiyo, nimesafari mahali pengi, Mombasa, nimeenda Mombasa, nimeenda Nanyuki, mahali pengine Nairobi, Kitale, Bungoma. Lakini, tuseme ile karibuni kabisa, yenye nilenda mahali pazuri na nikakaa huko kwa muda, ilikuwa Kisumu huko karibu na ziwa. Tulienda huko. Nilenda huko na mpenzi wangu. Tukaenda huko tukakaa kulikuwa kuzuri, unaona, na vitu pia vilikuwa vizuri, sasa huko ndo naweza sema, nimesafiri pazuri. Lakini kuna mahali pengi, kwa sababu nimeenda Nanyuki, kuna mahali kunaitwa Tafaria, nimeenda Mombasa huko kwa ufuoni, nikaangalia vitu huko mara mingi, Mombasa pia ni kuzuri. Kuna masiku pia nikiwa mdogo. Mamangu alitupeleka Kitale. Tumeenda hapa Uhuru park pahali pengi tu. Kwa hivyo mahali penye nimeenda pazuri ni pengi. Lakini ile karibuni naweza sema ni venye nilienda Kisumu na mpenzi wangu na tukakuwa na wakati mzuri huko.

Mwandishi wa kitabu ambayo mi napenda kuna kitabu inaitwa arobaini na nane Laws of Power na pia ameandika sijui kama ni the art of deception ama gani nimesahau lakini kuna hizo vitabu. Sasa mwandishi ambaye mi napenda anaitwa Robert Greene. Na Robert Greene ameandika hizi vitabu zake pia basing on real life events venye vitu zinafanyikanga kwa maisha ya mtu in real. Unaona tuseme maybe kazini, shuleni na pia in the social economic layout. Hivo ndo unaonanga venye vitu zinafanyika. Alafu pia venye ameandika vitabu zake ukisoma na ukue ni mtu mwenye uko na ile akili yenye unataka kujiimprove vizuri for the benefit of yourself and for the people who are around you. Ukisoma hizo vitabu zinakusaidia sana. Ju unajua kuna wale ambao unafa uwaapproach hivi. Kuna mahali flani unaeza fanya kitu na mahali pengine hautafanya kitu. As in kila kitu unafanya with intentionality and with a sense of purpose.